Mimi napenda kununua mpira zaidi. Mimi ni mpendaji wa mpira na huwa napenda kulicheza ndo mana napenda kulinunua sana katika nchi hii yetu. Huku mpira ununuliwa kila mahali katika maduka mbalimbali na huwa kwa bei nafuu.

Mimi hutumia data ya simu kwa wakati mwingi kwa sababu wi-fi huwa bei ghali na data huwa rahisi kupatikana naweza pata kwa bei nafuu na kwa bei ya chini wi-fi huwa na bei juu kuliko data.